Ningechagua rangi nyepesi na tulivu. Kama chumba ni cha kulala nyeupe ni nzuri kwa sababu zinatuliza na kufanya chumba kuonekana kikubwa na safi. Kwa chumba cha kulala, nyeupe pia zinaonekana zenye za kisasa na zinapendeza macho.

Ndoto yangu kubwa ni kuleta mabadiliko chanya katika jamii, kusaidia watu kiuchumi na kijamii, na kuwa kiongozi anayesikiliza na kutumika wanainchi po uwadilifu. Natamani kufanikiwa katika kazi na uwongozi, kuinua maisha ya familia yangu na kuwacha alama nzuri itakayo kumbukwa na vizazi vijavyo.

Hapana, sijawahi kujifunza kupiga gitaa, lakini ningependa sana kujifunza siku moja. Napenda muziki na naona gitaa ni chombo kizuri sana cha kujieleza na kuburudika. Jumapili ijayo, nitaenda kanisani niombe ruhusa ili niweze kupiga gitaa, niburudike na nifurahie.

Hapa nilipo hali ya hewa ni mchanganyiko wa mawingu na mwanga wajua saa kadhaa. Kwa kifupi asubuhi mawingu na mwanga wa jua. Mchana mawingu mazito huenda mvua. Jioni na usiku mawingu na hali ya baridi kidogo.

Ndiyo, napenda kufanya mazoezi asubuhi. Mazoezi ya asubuhi hunipa nguvu na uchangamfu kwa kuanza siku vizuri. Husaidia mwili kwa mchangamfu, kuboresha afya na hunifanya nijisikie mwenye nidhamu siku nzima. Kwa kawaida, huwa nafanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa kasi, kuruka kamba hau mazoezi ya kunyosha mwili. Hata dakika chache asubuhi, hufanya tofauti kubwa.

Napenda ugali zaidi kuliko wali. Ugali huni shibisha vizuri na huenda vizuri na mboga, samaki au nyama. Pia ni chakula cha asili kinacho nipa nguvu ya kufanya kazi ni jisikie ni meshiba kwa muda mrefu. Pia wali ni mzuri hasaa ukiwa na mchuzi mzuri lakini mara nyingi na chagua ugali.

Ndiyo, natoa sadaka au mchango kulingana na uwezo wangu. Nafanya hivyo kwa sababu naamini ni njia ya kusaidia wanaohitaji kuamarisha mshikamano wa jamii na kushukuru kwa nilicho nacho. Michango inaweza kuwa fedha, chakula, mavazi au msaada wa haina nyingine hasa wakati nina mahitaji na matukio maalum. Kwa kifupi, kutoa ni sehemu ya uwajibikaji wa kijamii na majiajili yangu ya kibinafsi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya asili na ya mandhari tulivu. Kama harufu ya mchanga safi pwani maua au mvua ikinyesha harufu hizi hunipa amani ya akili utulivu na hisia nzuri na mara nyingi hunifanya nijisikie karibu na asili na kimawazo tulivu. Kwa kifupi napenda harufu ambazo zinachochea furaha amani na hisia za utulivu.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya thamani kwa mfano, nyaraka muhimu, fedha, simu au vitu vya kihisia kama picha na zawadi. Ninahakikisha vinaifadiwa kwa usalama, mahali pazuri na pazia ilizo onekana. Ili, kuepuka kupotea au kuharibika kwa kifupi, naifadhi vitu vya thamani kwa makini salama na ili kudumisha thamani yake.

Ili kuweka malengo ya kazi kila mwezi kwa uraisi, chagua mambo makuu, usijipe kazi nyingi, lenga mambo muhimu zaidi, tumia kanuni ya mpya, kuhakikisha lengo ya maalumu, linapo aminika na lina ukomo wa muda, gawanya ka wiki, vunja lengo kubwa, kuwa vipande vidogo vya kufanya kila wiki, tethmini kila wiki. Angalia maendeleo yako na urekebishe mipango inapobidi. Andika orodha ya kila siku. Fanya mambo madogo yanayoku sogeza kwenye lengo lakoku.